Eeh, nimetembelea mito mingi kama pare Niagara Falls ambao, huwa ni kivutio kikubwa sana katika hapa nchi ya Amerika. Ama pia ziwa ambazo nimetembea ni nyingi. Sababu unapata ile natural, ile unasikia hewa mandhari. Hile mandhari inakuwa ni ya kuvutia tena unapata hewa safi.